Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, na kwa kweli, ni kitu ambacho kimenegusa kwa njia ya kipekee sana. Nilianza yoga taratibu bila presha yote, zaidi kwa sababu nilikuwa nataka kutulia kiakili na kimwili. Wakati ule nilihisi mwili wangu una uchovu wa kawaida wa maisha, mawazo mengi kichwani, na wakati mwengine usingizi haukua mzuri, yoga ilinijia kama nafasi ya kujipa muda mimi mwenyewe, kimya bila kelele wala msukumo wa nje. Mara ya kwanza kabisa nilipoanza, sikujua mengi, nilianza na mazoezi mepisi ya kupumua, kukaa chini kwa utulivu, kuzingatia pumzi ikiingia na kutoka Nilishanga sana kugundua kwamba hata kupumua kwa makini tuku kunaweza kubadilisha kabisa hali ya moyo Nilisi kama mzigo fulani unaondoka polepole, mwili ulianza kulegea mabega yakashuka na akili ikawa tulivu zaidi kati nilivyoendelea kufanya yoga mara kwa mara, nilianza kwelewa kwamba siyo mazoezi ya mwili tu, bali ni mazoezi ya kili na roho pia Kuna namna yoga inakufundisha kuwa na subira, kila mkau una muda wake, na huwezi kuarakisha. Ukijaribu kulazimisha, mwili unaonyesha wazi kwamba hauko tayari. Hapo ndipo nilijifunza kusikiliza mwili wangu, kitu ambacho awali sikuwa nikifanya sana. Kuna siku nilikuwa nafanya yoga asubuhi mapema, nyumbani ikiwa kimya kabisa. Nuru ya asubuhi ikiingia taratibu dirishani, hewa ikiwa safi. Huu ulikuwa muda mzuri sana, nilipokuwa nafanya mazoezi ya konyoosha mwili, nilisi kama kila kiungo kinapata wai mpya. Mgongo ulikuwa mwepesi, shingo haikuwa na mkazo na migui ilihisi imara dhini. Hali hiyo ilifanya hata siku nzima ianze vizuri, kwa utulivu na furaha. Yogo ilinisaidia pia kuelewa hisia zangu, kuna nyakati ukiwa kimya na unaendelea kupumua, mawazo yanakuja yenyewe. Wakati mwingeni ni mawazo mazuri, wakati mwingeni ni changamato au kumbukumbu. Yoga hainifundishi kuyakimbia mawazo hayo Bali kuyaona na kuyaacha yapite Hilo lilinisaidia hata katika maisha kila siku Kutokasirika haraka na kutokurukia hitimisho kabla ya kufikiria kuhusu mwili, niliona mabadiliko taratibu lakini ya kweli uwezo wa kunyumbulika uliongezeka Mkao au kukaa au kusimama uliweza kuwa mzuri zaidi Nilikuwa najisi mwepesi hata nikitembea Pia niligundua pumzi yangu imekuwa ndefu na tulivu zaidi Hata bila kujitahidi Hilo lilinisaidia sana hasa unapokutana na hali zinazohitaji utulivu kipengele kingine kizuri cha yoga ni nidhamu Unapojipangia muda wa kufanya mazoezi Hata kama dakika chache Unajifunza kuheshimu hadi zako mwenyewe Kuna siku nilikua sifanyi kwa muda mrefu Halafu nika nikirudi tena nililihisi tofauti Hapo ndipo niligundua umuhimu wa kuifanya iwe sehemu ya maisha Sio jambo la msimu Yoga pia ilinifundisha kuwa mpole kwa nafsi yangu Kuna siku mwili haukuwa tayari kufanya mikao fulani na hiyo ni sawah hakuna kushidana kila mtu ana safari yake hilo wazi lilinisaidia sana kuacha kujilinganisha na wengine nakuzingatia maendeleo yangu mwenyewe hata kama ni madogo kwa upande wa akili yoga ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo nilikua nikifanya ka kabla au baada ya siku ndefu nilifanya ni nijisikie kama nimeweka mambo sawah kichwani Ilikuwa kama kusafirisha akili mawazo yangu yanakuwa wazi, maamuzi yanakua rahisi Naunajisikia kuwa ndani yako kuna utulivu fulani ambao hai haiyaumbanishwi kirahisi Kuna pia kipengele cha shukrani ambacho nilijifunza kupitia yoga Unapokuwa kimya, unapohema, unapoona mwili wako unafanya kazi Unajikuta unadhamini vitu vidogo vidogo pumzi, uwezo wa kusimama, kukaa, kunyoosha mkono haya yote yanaanza kuonekana kama baraka, sio vitu vya kawaida Kwa jumla, uzoefu wangu na yogo umekua mzuri sana. Sio lazima uifanye kwa ukamilifu wao kwa muda mrefu sana, hata dakika chache za kukaa kimya kupumua na kusikiliza mwili zinaweza kubadilisha siku nzima. Nizowezi ina linalokujenga pole pole bila makelele, bila presha na kwa njia ya asili kabisa. Hadi leo naiona yoga kama muda wa kujirudia mwenyewe ni nafasi ya kusimama kidogo kutoka kwenye pilka pilka za maisha kuangalia ndani na kuendelea hivi mbele ukiwa na nguvu mpya inanifanya nijisikia mwenye furaha, mwenye amani na mwenye uwelewo zaidi wa mwili na akili yangu.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano na uzeefu huyo umeacha alama kubwa sana ndani yangu mashindano yamenifundisha mambo mengi kuliko nilivyo tarajia mwanzo kila shindano nililo shiriki ilikuwa na ladha yake changamoto zake na mafunzo yake ya kipekee haikuwa tu kuhusu kushinda au kupoteza bali ilikuwa safari ya kujijua kujipima na kukua nilipoanza kushiriki mashindano nilikuwa na machanganyiko kwa hisia Kulikuwa na hamasa, hofu kidogo na shauka ya kuwa nitafanya vipi Kabla ya siku ya mashindano nilijipanga kisaikolojia Nilijifunza kujituliza, kupanga muda wangu na kuhakikisha najua ninacho kwenda kufanya Hilo lenyewe lilikuwa zoezi muhimu Kwa sababu mashindano yanakufundisha nidhamu hata kabla hujaingia uwajani au jukuani Wakati wa mashindano yenyewe niligundua umuhimu wa kujiamini Unapokuwa mbele ya watu au washindani wengine Lazima ujikite kwenye kila unachokijua Ukianza kuangalia sana wengine wanafanya nini akili inapotea Nilijifunza kueka macho yangu kwenye lengo langu kusikiliza maelekezo na kufanya kile kilicho andaa kukifanya Kuna mashindano nlijiskia nimefanya vizuri sana Hata kabla ya matokeo kutangazwa hisia hiyo ya kuridhika na jithadi zake ni taamu sana Inakupa mani kwa sababu unajua umejituma kadri ulivyo weza Pia kuna mashindana ambayo matokeo hayakuwa kama nilivyotarajia Hapo ndipo nilijifunza kukubali matokeo bila kujilaumu kupita kiasi Nilijifunza kuliza nafsi yangu nimejifunza nini hapa na ninafanya nini tofauti wakati ujao mashindano yamenisaidia sana katika kuthibiti pressure Unapokuwa kwenye mazingira ya ushindano pressure ipo iwe ni ya muda ya watu wanao kuangalia au ya matarajio yako mwenyewe Nilijifunza kupumua, kutulia na kufanya presha iwe chanzo cha nguvu badala ya hofu Hilo ni somo mbalo linafaa sana hata nje ya mashindano katika maisha kila siku Kipengele kengine muhimu ni kushirikiana na wengine Hata kama ni mashindano ya mtu mmoja mmoja bado kuna watu wengine karibu yako, washindani, wandaji, au watazamaji Nilijifunza yeshima, kusalimiana na kutambua jitihadi za wengine Ilo linajenga utu na linafanya mashindana yawe na maana zaidi kuliko kushinda peke yako mashindano pia yalinifundisha umuhimu wa mandalizi Hakuna shindano ambalo unaweza kuingia bila kujiandaa halafu ukatarajia matokeo mazuri maandalizi yanaweza kuwa ya muda mrefu wa mafupi lakini lazima yawe Yawepo nilijifunza kupanga ratiba, kujifanyia mazoezi na kurekebisha pale ninapo ona kuna udhaifu Hilo linanisaidia kuwa mtu anayependa kujipanga hata katika mambo mengine ya maisha Kuna pia kipengele cha kujidhamini, kushiriki mashindano kuna kupa ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kusema najaribu Ata kama hujashinda, kitendo cha kushiriki kinaongeza imani yako binafsi Unajua unaweza kujitokeza, unaweza kukubaliana na changamoto, na unaweza kujifunza kutokona na matokeo yote katika baadhi ya mashindano, nilikutana na watu wenye vipaji vikubwa sana Hilo halikunikatisha tamaa bali lilinipa motisha Nilijifunza kwamba kila mtu na safari yake na kila mtu ana kasi yake Badala ya kujilinganisha vibaya Nilijifunza kuchukua mfano mzuri kujifunza kutoka kwa wengine na kuboresha uwezo wangu mwenyewe mashindano yamenifundisha pia kuhusu kushindwa kwa heshima kushindwa si mwisho wa safari ni sehemu ya mchakato Nilijifunza kukubali kushindwa kujifunza kutokana nako na kuendelea mbele bila chuki wala huzuni ya muda mrefu Hilo linanijenga nguvu ya ndani na vumulivu Kile ninapo shiriki mashindano nilitoka nikiwa na kitu kipya Wakati mwingine ni ujuzi mpya, wakati mwingine ni mtazamo mpya wa maisha mashindano yaliniweka nje ya eneo langu la faraja na hilo lilinisaidia kukua Nilijifunza kwamba ukuaji wa kweli mara nyingi ukuwa pale unapo ujaribu kitu kinachokutisha kidogo Kwa upande wa furaha mashindano yalileta msisimuko mzuri hisia ya kujiandaa kusubiri zamu yako na hatimaye kufanya kile ulicho kusudia kufanya inaleta furaha ya kipeke ni furaha ya jitihada, Sio tu ya matokevu Hilo ni jambo la dhamani sana Kwa jumla, kushiriki mashindano kumajenga kwa njia ya nyingi kumenifundisha nidhamu, subira, ujasiri na unyenyekevu Kumendifundisha kushinda kwa shukrani na kushindwa kwa heshima na zaidi ya yote, kumeongeza imani yangu kwamba ninaweza kujitokeza Nikajaribu na nikajifunza bila kuogopa matokeo Hilo ndilo somo kubwa zaidi nililopata kutokana na kushiriki mashindano.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na mambo yako katika hali ya kawaida. Mara nyingi napendelea kuenda asubuhi, mapema kidogo kabla pilika pilika za siku hazijaanza. Wakati huo huo bado safi, barabara hazijajaa watu wengi na maduka mengi yanafunguliwa kwa utaratibu mzuri. Hali hiyo inanifanya ninajisikia huru bila haraka na naweza kuangalia bidha kwa makini bila kuskuma au kukimbizwa. Asubuhi inanipa nafsi ya kufikiria vizuri kila ninachohitaji Nikiwa na akili tulivu naweza kupanga manunuzi yangu vizuri kuchagua vitu kwa umakini na hata kubadilisha maneno machache na wauzaji kwa urahisi Mazungumuzo ya asubuhi huwa mepesi watu wengi wakiwa bado na hali ya upole na tabasamu. Hilo linafanya kwenda dukani kusiwe kazi ngumu bali iwe sehemu ya siku inayopendeza Kuna wakati mwingine napenda kwenda madukani jioni Hasa pale ninapo kuwa nimekamilisha shugli za siku jioni huwa na hali yake tofauti. Kuna mwanga wa jua unaopunguwa taratibu, hewa inapoa na watu wanakuwa wanarudi makwao. Ikiwa siyo wakati wa masongamana makubwa, jioni pia inaweza kuwa nzuri. Hasa kama unanunua vitu vichache, inakuwa kama kufunga siku kwa utaratibu mzuri. Sipendi sana kuenda madukani wakati wa mchana wa kati. Hasa pale jua linapokuwa kali na watu wameja kila mahali Wakati huo huwa kuna kelele nyingi Misukumo na haraka zisizo na sababu Mimi napende utulivu na ninapokuwa dukani nataka kuchukua muda wangu kuangalia bei, kulinganisha bidha na kufanya uamuzi bila shinikizo Pia napenda kuenda madukani siku ambazo sio nyingi kwa watu kama siku za kati ya wiki. Siku hizi huwa nafasi zaidi foleni chache na huduma ya haraka Nikiwa katika mazingira hayo Naweza hata kugundua vitu vipya ambavyo sikuwa nimepanga kununua Kwa sababu akili iko huru na macho yanaweza kutazama kwa utulivu Kabla ya kuenda dukani Mara nyingi napenda kujipanga Uwa naoredhesha kichwa kichwani au hata kwa maandishi vitu ninavyo itaji Hilo linanisaidia nisiwe na haraka na pia linafanya nisitoke dukani nikiwa nimechoka au kuchanganyikiwa kupanga muda wa kuenda dukani sehemu ya kupanga siku nzima au hilo hunipa amani Napenda pia kuchagua muda ambao ninanguvu na hisia nzuri Nikienda dukani nikiwa ni mechoka sana au nikiwa na mawazo mengi Hata kununua kitu kidogo kunaweza kuonekana kuwa kazi kubwa Lakini nikiwa nimepumzika Hata matembezi ya dukani yanakuwa kama burudani ndogo Naweza kutembea taratibu, kuangalia rafu na kufurahia mchakato mzima Wakati mwingine, napenda kuenda madukani peke yangu Hapa napata nafasi ya kufuata kasi yangu mwenyewe Sini haja kukimbizana na mtu, wala kusubiri maamuzi ya mwingine Nikiwa peke yangu naweza kuchukua muda mrefu pale na napotaka au kuondoka haraka nikimaliza huo uhuru unanifanya nipende zaidi kwenda ya dukani Kuna pia nyakati napenda kuenda na mtu, hasa kama ni ununuzi mkubwa Lakini hata hapo, napendelea muda tulivu Nikiwa na mtu na katikati mazingira yenye utulivu, maamuzi yanakua rahisi mazungumzo yanakua mazuri na safari ya dukani inakua ya kufuraisha zaidi Kwangu, kwenda dukani siyo tu swali la kununua vitu ni sehemu ya ratiba ya maisha, ni muda wa kutoka nje, kuona watu na kubadilisha mazingira Ndiyo maana napenda kuchagua muda ambao utanifanya nijisikie vizuri bila msongamano na bila kelele nyingi Kwa jumla, napenda kwenda madukani wakati ambao mazingira yako tulivu akili iko wazi na nina muda wa kutosha Iwe ni asubui mapema au ujioni yenye utulivu muhimu kwangu ni hali ya amani na uhuru wa kufanya manunuzi kwa raha Hapo ndipo kuenda dukani kunakuwa jambo la kweli lakini lenye ladha ya furaha.

Napenda kwenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio mzuri Sio kwamba sipendi sinema Bali napenda kwenda wakati ninapo jisikia tayari kabisa kufurahia filamu bila haraka wala msongo wa mawazo Kwangu, kwenda sinema ni tukio Sio jambo la kufanya ovyo ovyo Ninapo kwenda nataka nijitose kikamilifu katika uzoefu ule Kuanzia kuchagua filamu hadi kukaa pale ukumbuni na kuzama kwenye hadithi Kuna vipindi napenda kwenda sinema labda mara moja kwa mwezi huo ni muda mzuri kwangu kwa sababu unanipa nafasi ya kukusanya hamu Nikiwa sijaenda kwa muda, ile shauku inakua kubwa zaidi linanifanya nione sinema kama kitu maalum, sio cha kawaida sana Wakati mwingine, hasa kuna filamu ninayo isubiri naweza kuenda mara mbili kwa mwezi lakini si mara kwa mara sana Napenda kuchagua siku na saa ambazo kuna utulivu Sipendi sana sinema zilizojaa watu sana kelele nyingi au harakati zisizo na mpangilio Nikipata nafasi ya kuenda wakati ambao watu si wengi Filamu ina ladha tofauti Naweza kusikia sauti vizuri kufuatilia hadithi bila kukatizwa na kujisikia kama niko ndani ya ulimwengu wa filamu Kwa upande wa ina ya filamu Napenda kuchagua kwa makini Sipendi kuingia sinema bila kujua ninaenda kuangalia nini huwa napenda kusoma kidogo kuhusu filamu kujua inahusu nini na kuona kama inanivutia kweli Hilo linanisaidia nikiingia sinema nikiwa tayari kisaikolojia na hivyo na furahia zaidi Kuna wakati napenda kwenda sinema peke yangu, huo ni uzoefu mzuri sana ukiwa pekee yako, unakuwa huru kufuata hisia zako Unaweza kucheka unapojisikia, kufikiri kwa kina au kukaa kimya kabisa bila kujali mtu mwingine Kwangu, hiyo ni aina fulani ya muda wa faragha, hata ukiwa katikati ya watu Pia kuna nyakati napenda kwenda sinema na rafiki ya watu wachache Hapo furaha inaongezeka kwa namna tofauti Baada ya filamu, mnaweza kujadili kile mlichokiona kushirikiana hisia na kubadilishana mitazamo Lakini hata hivyo, napendelea iwe isio mara nyingi sana ili isije ikapoteza ile hisia ya upekee Sipendi sana kuenda cinema ghafla bila mpango Ninapenda kupanga siku yangu vizuri Nikijua nitakwenda cinema najiandaa kisaikolojia Napanga muda na kuhakikisha hakuna kitu kingine kitacho nivutia mawazo wakati wa filamu Hilo linanifanya nione thamani ya muda ule Kwa ujumla, sinema kwangu ni sehemu ya kupumzika na kuburudika kwa kina siyo tu kuangalia picha zinazo sogea Bali ni kuingia kwenye hadithi kuishi maisha ya wahusika kwa muda mfupi na kutoka nikiwa na hisia mpya au wazo jipya Ndiyo maana napenda kwa kiasi, kwa mpangilio na kwa wakati unaoruhusu kufurahia kikamilifu Kwa hiyo, siendi sinema mara nyingi sana, lakini ninapoenda, naenda kwa furaha, kwa utulivu na kwa shauku kamili. Huo ndio mtindo wangu, na unanifanya niendelee kuipenda sinema bila kuchoka.

Napenda kuamuka na jua zaidi, ingawa pia ninathamini sana kulala mapema Kwangu kuamuka na jua kuna utulivu wakipekea mbao hupatikani wakati mwingine wa siku asubuhi inapokua baada tulivu, kabla kelele za watu na shuguli kuanza Nahisi kama siku inafunguka pole pole mbele yangu Kuna hewa safi, mwanga laini wa jua na mazingira yanakua kimia kwa namna ya kufariji sana Ninapo amuka mapema, akili yangu huwa wazi mawazo hayachanganyikani na ninaweza kufikiria mambo yangu kwa kutulivu Wakati huo napenda kukaa kimia kidogo kupumua na kujipanga kwa siku Si lazima nifanye jambo kubwa hata kukaa tu na kutazama mwanga wa asubuhi kuna nipa amani kuamuka na jua kuna nifanya nijisikie kama ninaanza siku nikiwa mbele, sio nikifuatilia asubuhi pia inipa muda wa kujijali naweza kufanya mambo yangu taratibu bila kukimbizwa hata mambo madogo kama kunywa maji, kunyosha mwili au kukaa kimia kwa dakika chache na kuwa na maana kubwa wakati huo. Ninahisi mwili wangu unamka pole pole pamoja na akili na hilo hunifanya nijisikie vizuri siku nzima. Hata hivyo, kuamka na jua kuna hitaji nithamu ya kulala mapema. Hilo pia nimelifurahia. Kulala mapema kuna nipa hisia ya kuifunga siku kwa amani, nikiwa nimemeamaliza shuguli zangu mapema jioni. Ninapata muda wa kutulia, kufikirai kilicho pita siku hiyo na kuachilia mawazo kabla ya kulala kulala mapema kuna nifanya niingie usingizani bila msongo wa mawazo Napenda mazingira ya usiku yanapo kuwa kimia, kuna ukimia nzitu unaushuka taratibu na mwili unanza kuchoka kwa kawaida, nikiwa na lala mapema, usingizi unakua mzito na wakutosha naamka subuhi nikiwa na nguvu, bila kujisikuma au kuhisi uchovu uliobaki Kuna nyakati nilikua na lala na kuchelewa na niligundua tofauti kubwa. Asubuhi likuwa ngumu kuamka, akili ilikuwa nzito na siku ilianza bila mpangilio. Ndiyo maana nikajifunza kuthamini mzunguko wasili wa siku kuamka na jua na kulala mapema. Mwili unaonekana kupenda mpangilio huo. Kuamka na jua pia kuna nifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira yanayo nizunguka. Unasikia sauti chache tu, labda ndege, upepo mdogo au hata za mutu mbali. Hiyo inanileta kwenye hali ya kuzingatia kilichopo Sasa hakuna haraka, hakuna kelele nyingi na mimi na mwanzo wa siku mpya Kwaupendo mwingine, kulala mapema kuna nipa nafasi ya kuwacha siku ipite kwa heshima badala kuilazimisha kwa kukesha bila sababu naichukulia kama kitu chenye mwanzo na mwisho Hilo linanipa amani ya akili kwa sababu najua nimejitunza vizuri Kwa jumla, napendelea kuamka na jua, lakini hilo linaendana sambamba na kupenda kulala mapema Hivyo viwili vinakamilishana, vinanisaidia kuwa naratiba yenye afya, akili tulivu na mwili wenye nguvu. Ni mtindo wa maisha unao nifanya nijizikie mwenye furaha, mwenye utulivu na mwenye uhusiano mzuri na siku za.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu mali ambapo nafsi inaweza kupumua bila kubanwa mahali ambapo hakuna kelele nyingi zisizo za lazima Hakuna haraka ya watu Nakuna msongamano unaochosha akili Inapokuwa mahali pahina hiyo Nahisi kama kila kitu ndani yangu inakinakasa mawazo yanakua mepesi moyo unatulia na mwili unajisikia huru Napenda sana maeneo yalio wazi yenye hewa ya kutosha mali ambapo unaweza kusimama hao kukana na kuhisi upepo ukipita taratibu Hata kama ni nje au ndani muhimu kwangu ni hali ya nafasi Sipendi sehemu zinazo ni bana au kunifanya ni hisi kama nimefungwa nafasi yangu inapenda nafasi Hata kama ni mdogo ilimuradi iwe na mpangilio na utulivu Mwali ninapo penda kuwa mara nyingi huwa na mwanga wasili Napenda mwanga wajua unawa ingia pole pole bila kuwa mukali sana Mwanga huo unipa furaa ya ndani unanifanya najisikia hai macho yanapita macho yanapata pumziko na hata isia zinakuwa nyepesi Mahalipo penye giza sana au ta kali sana unichosha haraka Napenda pia mahalipo palipo safi na pamepangwa Sio lazima pawe pakifahari Bali pawe na mpangilio unaoleweka vitu vikiwa mahali pake akili na inakua mahali pake Mahalipo palipo na fujo unifanya niisi kama mawaza yanagongana Lakini palipo na mpangilio Hata kama ni wakaweda tu kunaleta amani fulani ya ndani Kuna upendo fulani nilio noa kwa mahali penye ukimi ya kwasili. Ukimia ambao haukandamizi, bali unanogea kwa upole. Mahali ambapo unaweza kusikia sauti ndogondogo kama upepo, hatuwa za mbali au sauti za mazingira. Ukimiya wanamna hiyo unipa nafasi ya kujisikia mwenyewe, kusikia mawazo yangu na kuwa karibu na nafsi yangu. Napenda kuwa mahali ambapo unaweza kuka peke yangu bila kuhisi upweke. Kuna tafauti kubwa kati upweke na kuwa peke hako. Mahali ni napupenda ni pahali ya mbapo kuwa peke yako kuna nileta amani, siya uzuni, ni mahali ya mbapo ninaweza kukaa kimia na bado nijisikia kamili. Pia napenda mahali ya ambapo akuna presha ya kujionyesha, mahali ya ambapo unaweza kuwa vile ulivyo, bila kuigiza, bila kujifanya, mahali ya mbapo akuna macho yanayo kupima au ukumu zisizo za lazima. Ilo linanifanya nijisikia huru sana, nafsi inapenda huru wakua enyewe Napenda maeneo yanayo niipa nafasi ya kufikiria mahali ambapo mawazo yanaweza kujana kuondoka bila kukatizo Wakati mingine napenda kukaa mahali na kutazama tu bila kufanya chochote kutazama mazingira, muanga hawa hata hukimia Iyo na nipa furaya kipeke mahali na inapo penda kuwa, pia huwa na isia ya usalama Ninapo jisikia salama akili inafunguka Si salamu tuki mwili, bali hata kisaikolojia mahali yambapo najua akuna kitakacho nishtuwa gafla au kunifanya nijilinde bila sababu usalama hunipa nafazia kupumzika kikamilifu Napenda pia mali penye isia ya kawaida, siya kujilazimisha mahali yambapo kila kitu kinaonekana kipo, mali paka kwa kawaida bila kupamba kupita kiasi, uraisi unanivutia sana mahali raisi unifanya nijisikie karibu saidi na maisha halisi Kuna nyakati napenda kuwa mahali penya watu wachache Lakini siyo wengi sana Huipo wa watu wachache wenye utulivu uneweza kuleta isi ya uhai bila kelele Lakini watu wengi sana univuruga Napenda mazingira ambapo kila mtu naishimu nafasi ya mwingine mahali ninapo penda pia unipa na fasi ya kukaa au kusemama kwa raha Si mahali pa kukimbizana au kujisukuma ni mahali pa kukaa, kupumua na kuwa mahali ambapo muda unaonekana kuenda polepole kidogo na hilo ni jambo ninalo lipenda sana Napenda mahali ambapo naweza kuwa naratiba yangu mwenyewe mahali ambapo akuna mtu anaye nilazimisha nifanye kitu kwa wakati fulani uhuru wa muda na kitu muhimu kwangu Ninapo kuwa na uhuru huo naisi furai ya ndani ambayo ni mgumu kuhielezea mahali ninapo penda pia unipa msukumu andani Silazima niwe nafanya kitu Lakini mazingira yenyewe unipa nguvu ya kufikiri, kuota au kupanga ni kama mahali panani zungumuzia kwa upole na kuniambia ka hapa, pumzika, kuwa wewe Kwa jumla, napenda kuwa mahali palipo tulivu, salama, safi na penye mwanga wasili mahali penye nafasi ya kimwili na kiakili mahali ambapo naweza kuwa peke yangu au na watu wachache bila presha mahali ambapo nafsi inahisi nyumbani mahali pa haina hiyo, unifanya nijisikie mwenye furaha, mwenye amani na mwenye uyano wandani na kila ninapopata nafasi ya kuwa mahali kama hapo na hizi kama nimejipa zawadi kubwa sana.